Naam ninakusanya habari kuhusu ambavyo vyombo vya siku hizi ama za kiteknolojia zimedumisha huduma katika hospitaliti za kisasa Naam.

Uji unapikwa kwa njia rahisi sana. Unaeka uji maji kwenye sufuria adi inachemka, halafu unaweka unga kwa kikombe ama mahali pengine mahali unaeza koroga, unaeka unga unakoroga. Unatilia humu unaongeza kwa ile maji yenye ulikuwa umeeka kwa jiko.